Napendelea kwenda madukani asubuhi au jioni mapema. Wakati kuna utulivu na msongamano mdogo wa watu. Hii hunisaidia kuchagua bithaa kwa makini kuokoa muda. Na kufanya maamuzi bora bila haraka.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni sherehe ya kuzaliwa. Kwa sababu, hunipa nafasi ya kushukuru kwa uhai kutafakari maendeleo niliyofikia na kusherekea pamoja na familia na marafiki kwa furaha na amani.

Ninaenda maktaba mara kadhaa kwa mwezi, kulingana na mahitaji yangu ya kusoma au kufanya utafiti. Wakati mwingine, ninapenda pia kutumia maktaba kwa utulivu, kusoma kwa muda murefu, au kufanya kazi za kitaalamu bila usumbufu.

Juisi ya matunda ninaowipenda zaidi ni juisi ya embe. Naipenda kwa sababu ina ladha tamu ya asili inanipa nguvu. Na pia inavirutubisho vingi vinavyo saidiya mwili. Pia ninaifurahia ikiwa imechanganywa na chungwa au nanasi kwa lada zaidi.

Hali ya hewa leo, ni jua linawaka. Joto ni wastani, linanifanya nijisikie vizuri. Si baridi wala joto kali. Nimekaa nguo nyepesi, naipenda sana hii hali. Ningependa kutembea nje kidogo, na kufurahia upepo mwanana, na mwanga wa jua.

Ninaenda mahali pa ibada mara kadhaa kwa wiki. Hasa jumapili au siku za ibada maalumu. Ninaona ni muhimu kwa kuimarisha imani, kutafakari na kupata amani ya ndani. Wakati mwingine pia, ninaenda mahali pa ibada kwa ajili ya kutafakari binafsi au kusali hata kama si sherehe kubwa.

Napendelea mahali pa kimya zaidi kwa sababu kinanisaidia kutafakari kuzingatia kazi zangu na kupumzika kiakili lakini pia mara chache napenda kelele kidogo. Asa pale watu wakiwa na furaha kwani inaleta nguvu na moyo wa pamoja kwa ujumla kimya ni bora kwa maisha ya kila siku.

Najitahidi kulinda mazingira kwa kufanya mambo madogo kila siku. Napunguza kutumia plastiki, kutupa taka mahali pake, na kutumia njia za usafiri rafiki wa mazingira kama kutembea au baiskeli. Pia napanda miti na kuhamasisha familia na marafiki kufanya ivyo.

Napendelea kusimamia kuliko kusimamiwa. Kwa sababu, napenda kupanga, kutoa mwongozo na kuhakikisha kila kitu kinafanywa kwa usahihi. Lakini pia, ni muhimu kusikiliza mawazo ya wengine na kushirikiana nao. Kwa hivyo, napendelea kusimamia kwa uwiano nikiwa na ushirikiano na wengine badala ya kusimamiwa tu.

Na shiriki katika jamii yangu kwa kusaidia pali napoweza. Kama kushiriki shugli za kijamii kusaidia majirani au kushiriki miradi ya usafi na maendeleo. Pia napenda kwamasisha wengine kushirikiana na kufanya kazi pamoja. Na amini mchango mdogo wa kila mtu una nguvu kubwa katika kuimarisha jamii.

Napenda kuamuka mapema na juwa, kwa sababu kunanisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu na mpangilio mzuri. Kuamuka mapema, hunipa muda wa kutafakari, kupanga shughuli zangu na kufanya mambo muhimu kabla siku haijawa na pilikapilika. Hii unisaidia kuwa na tija siku mzima.

Ndiyo, ninajitahidi kugawa taka zangu. Napanga taka za plastiki, karatasi, na chupa tofauti ili ziweze kutumika tena au kuchakatwa. Hii si tu inasaidia kulinda mazingira bali pia inahimiza familia na marafiki kufanya ivyo na kuchangia jamii safi na yenye afya.

Malengo yangu kazini ni kuboresha ujuzi wangu kuwa na tija zaidi na kuchangia kikamilifu kwenye timu yangu. Pia ninataka kukuza nafasi yangu kwa uwajibikaji na uongozi. Huku nikiwa na nidhamu na mwelekeo mzuri wa kufanya kazi. Kwa kweli, malengo yangu ni kuhakikisha kazi yangu inabeba matokeo chanya kwa kampuni na jamii.

Ndiyo, napenda hadithi za ajabu. Zinanivutia kwa sababu zinapanua fikra na mawazo yangu, na kunifundisha maadili au funzo tofauti kwa njia ya kuvutia. Pia, hadithi za ajabu hunifanya nicheke, kufikiria na kuzingatia dunia kwa mtazamo mpya.

Ndiyo napenda kucheza michezo ya ubao. Inanisaidia kufikiria kwa makini kupanga mbinu na kushindana kwa heshima. Pia ni burudani zuri inapokuwa na familia au marafiki. Na inachangia sana kuimarisha ushirikiano na uhusiano mzuri kati yetu.

Ndiyo, napenda kupanda milima, kuna nipa nafasi ya kupumzika, kufurahia mandari ya asili, na kuimarisha mwili na akili. Pia, napenda changamoto zinazokuja na kupanda milima, kwa sababu zinanifundisha uvumilivu, nidhamu, na furaha ya kufanikisha jambo zuri, baada ya jitihada.

Rafiki wangu wa karibu zaidi ni mtu ninayemuamini sana. Ni mtu anayenisikiliza kunishauri kwa uwaminifu na kunitia moyo wakati wa changamoto. Tunashirikiana mawazo, tunacheka pamoja na tunaheshimiana. Urafiki wetu umejengwa juu ya uwaminifu, heshima na kusaidiana. Jambo ambalo nimelitamini sana maishani mwangu.

Napenda chakula cha haraka mara chache. Ni raisi na kinawokoa muda. Hasa ninapokuwa na shugli nyingi. Hata hivyo, najitahidi kula kwa uwiano na kuchagua chakula chenye afya zaidi mara nyingi. Kwa sababu, afya yangu ni muhimu kwangu.

Ninasaidia jamii yangu kwa kujitolea pale ninapoweza kwa kushiriki shughuli za kijamii. Nasaidia majirani kushiriki miradi ya usafi na maendeleo na kuhamasisha ushirikiano. Ninaamini kuwa mchango mdogo wa kila mtu unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika jamii yetu.

Ndiyo, natumia mitando ya kijamii kwa kiasi. Napenda kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kazini. Pamoja na kupata tarifa na burudani. Hata hivyo, najitahidi kutumia mitando hii kwa uwiano na sikuiacha ipite muda mwingi. Ili isiingilie maisha yangu ya kila siku au kazi.

Nilio zaliwa ni mji mdogo unajulikana kwa ushirikiano na ukarimu wa wakati wake. Nilikumbuka mara nyingi nikicheza na marafiki zangu kwenye mita ya mji. Tukishirikiana mchezo na shugli za kila siku. Mji wangu pia unamandari mazuri ya asili. Na kila kumbu kumbu ya utoto wangu umo inanifanya nicheke na kutamani tena.

Napenda kuwakaribisha wafanyakazi kwa kuwapa maelezo ya kazi na mazingira ya ofisi. Pia, ninajitahidi kuwa rafiki kuwasaidia kujikomboa na kuhamasisha ushirikiano na wenzetu. Kuwa na karibisho la kweli kuna wasaidia wafanyakazi wapya, kuhisi uhuru na kuanzia kazi kwa furaha.

Napenda zote mbili. Kucheza na kutazama michezo. Napenda kucheza kwa sababu kuna nisaidia kuboresha afya, kufurahia, na kushirikiana na wengine. Kutanzama michezo kunanipa burudani, msisimko, nafursa ya kuona mikakati ya wachezaji na ushirikiano watimu. Kwa kweli, michezo ni semu muhimu ya maisha yangu.

Tunda langu la kupendezwa ni ndizi. Napenda ladha yake tamu na rahisi kula. Pia ni lishe nzuri na linanipa nguvu haraka. Ndizi pia ni rahisi kubeba na kutumia kwenye kazi au safari. Na linafanya sehemu zuri ya chakula cha asubui au kitafunwa.

Njia, ninazopumzika ni mbali mbali. Mara nyingi napenda kusoma kitabu, kusikiliza mziki, au kutembea nje, ili kuondoa msongo wa mawazo. Pia napenda kutumia muda na familia na marafiki, au kufanya mazoezi mepesi. Njia hizi, ufanya nijiweke amani ya hakili na kupata nguvu mpya ya kuendelea na shuguli zangu.

Napata habari kwa njia bali mbali. Mara nyingi nasoma kwenye mtandao, magazeti na programu za abari kwenye simu yangu. Pia napata abari kupitia televisioni na radio. Na wakati mwingine nasikiliza au kuzungumza na marafiki na familia. Hii inanisaidia kuwa na tarifa za sasa na kuelewa yanawo jitokeza duniani.

Napendelea mazingira ya kazi enye mpangilio mzuri, ushirikiano na eshima. Napenda pale ambapo kila mfanya kazi anayeshimiwa, wenzangu anashirikiana na kuna mawasiliano wazi. Mazingira kama haya ufanya kazi uwa ya tija enye furaha na kunifanya nijisikie semu ya timu kwa kweli.

Napenda mbwa zaidi kwa sababu ni waaminifu wanapenda kucheza na hulinda. Mbwa unipa furaha na pia huchangia usalama wa nyumbani. Hata hivyo pia nawaeshimu paka kwa sababu ni watulivu na wanajitegemea.

Nina kipawa cha kuwasiliana na watu kwa urahisi, napenda kuzungumza, kusikiliza na kueleza mawazo yangu kwa uwazi. Kipawa hiki, hunisaidia pia kushirikiana na wengine, kujenga uhusiano mzuri na kuhamasisha watu kufanya kazi pamoja kwa tija.

Mimi ni mtu wa kuwahi napenda kupanga muda wangu mapema ili nifike kwa wakati kwenye majukumu yangu. Kuwahi unisaidia kuwa na mpangilio mzuri kupunguza msongo wa mawazo na kuonyesha heshima kwa muda wa wengine.